Nitainuza ushirikiano katika timu angalau kwanza kwa kuhakikisha mimi na ninaofanya nao kazi. Tuna mawasiliano mazuri, mahusiano mazuri, kila mmoja anasikiliza mwingine. Tunasikiliza mawaidha ya kila mmoja, heshima inadumu kwa kila mmoja. Napia kwa kuhakikisha kuwa kazi inafanywa kwa bidii, kwa umoja, ushirikiano udhaifu tunapunguza udhaifu tuna hakikisha tunafanya kazi kwa pamoja, kwa ushirikiano, kwa bidii na kwa kuwajibika kwanza tunaweka mikakati mizuri ili kuhakikisha shirika hilo au timu hiyo inafanya kazi kwa uadilifu na kwa uaminifu lingine tunaweka sheria, mfano, kutochelewa kazi, kuingia kazi kwa muda, kuwajibika, kufanya kazi, kujaribu kuondoa udhaifu kazini, kueka bidii kazini na mengineo.

Huwa nakaa angalau hadi saa nne unusu usiku kwa sababu nahakikisha ratiba yangu nimeifuatilia vizuri, nimekula kwa wakati nzuri kama ninakazi za ziada ya ofisi nahakikisha namaliza kwa mapema na kama itahitaji utumizi wa teknolojia naifanya kwa mapema angalau teknolojia kwa sasa inatumika na wengi na pia uisipoharakisha kuokoa wakati itanibidi niifanye hiyo kazi kesho ambapo hiyo itakwa nikosa nahakikisha na fanya kwa haraka na kuzingatia wakati ili nifunge mapema.

Mi upenda mkate wa shivling. Huo mkate umeundwa na virutubishi nzuri sana. Ni mkate wa nguvu alafu. Tena pia ni mkate ambao ukila na chai. Kwa sana sio lazima uitumie zesta jamu. Sababu ni mkate ambao unaundwa. Mkate ni mtamu sana. Na pia sio mkate wa bei ghali. Mkate ambao ni nyepesi. Angalau ukila sio ngumu haikwami kwa meno ni mkate ambao ukila angalau unapunguza wasiwasi nyingi, bugutha nyingi huna unakula ukiwa umetulia tuu na unafurahia ukijua angalau nimekula kitu flani huu mkate unatengenezwa kwa duka ambao ninao karibu ambayo inaitwa shivling Supermarket.

Kwanza nahakikisha naoga vizuri, nakula vizuri, nakula chakula yenye virutubishi vyote. Kuhakikisha nakula chakula yenye vitamini, proteini, na angalau yenye iko na carbohydrates na pia yenye iko na vegetables, matunda matunda. Samahani, siyo vegete. Chakula chenye matunda mengi na mboga mboga nyingi angalau kuhakikisha ninakula chakula kizuri ambapo inafaa kwa afya yangu hiyo itanisaidia kukuza afya ya mwili na pia kuhakikisha maisha yangu ni nzuri pia, na pia nahakikisha nina matibabu mazuri kwa maisha angalau ni wapo mgonjwa naenda hospitali natibiwa vizuri pia lingine nahakikisha kuwa sina mtu ambaye atanisumbua anipe mawazo, napunguza mawazo kwa sana. Pia naishi maisha yasiokuwa na mawazo sana, utanipa wasiwasi napunguza wasiwasi kwa mwili. Angalau kufikiria sana pia utapea ubongo kuchoka kwa haraka. Na pia ubongo haifai ichoke haraka inafaa ifanye kazi angalau wa masaa inazofaa.

Ndiyo, naeza tumia video kwa mawasiliano aswa kwa wakubwa wangu wa kazi. Tunawasiliana kupitia video tukiwa kazi ambaye inahitaji. Kuthibitisha ukweli mwenye tunawasiliana naye ni mtu ambaye ni sahihi. Tunatumia video kwa kuwasiliana. Angalau, hapo utakuwa ume thibitisha na utakuwa ume ondoa wasiwasi na bugtha huna. Hapo utakuwa ume muona mwenye unaongea naye kisawasawa.

Kwa sasa sivali miwani ila pia ni natatizo la macho angalau naonelea pia niwe na valia imani miwani ya ngalau, miwani samahani angalau, ni pate kuyazuhia macho yangu kupata shida ama kupata tatizo kubwa mbeleni angalau nirekebishe mapema kabla ijakuwa kubwa shida inisumbwe kesho hadi angalau itake kugarimu hela nyingi kuzi kuzigharamia matibabu ya hii macho. So mimi huvalia. Sivali miwani kwa sasa ila pia na tamani ni valie miwani ata kulingana na swali, swali ina sema ya kwamba, je, unava miwani? La hasha sivali miwani.

Mimi hupenda kuvalia nguo za ofisi angalau kwa kimombo inaitwa official clothes. Angalau nivae shati, tie, longi, ama kwa ufupi nivae suti. Naweza kuvaa suti ambayo inaitwa kaunda suit, ama suti ya kawaida, ama pia naweza kuvalia shati ambayo inaendana na nguo ambaye naitwa kaki, vizuri, na tie. Na hapo nitakuwa nimeonekana nadhifu na mwenye kupendeza.

Kwanza nakikisha kuwa urafiki wetu na wenzetu, tunaofanya kazi pamoja, upo sawa, na pia kuna kitu inaitwa heshima kwa kila moja, lingine ni kwamba tuna umoja kazini tunapendana, na pia tunaheshimiana, na tunawaheshimu wakubwa wetu pia, na tunafuata sheria za kazi, tunafuata wakati wa kuingia kazi na kutoka kutia bidii kazini kuajibika, unapotumwa na wakubwa wako, unajibikia pia kutumwa kama ulivyosema ukitumwa tumika. So, unakuwa tayari kwa kutumwa.